Nina wakaribisha wafanya kazi wapya kwa makusudi na kwa heshima ili wajihisi kudhaminiwa tangu siku yao ya kwanza. Kuanzia kwa kujitambulisha na kuelezea historia, maadili na malengwa ya taasisi ili waelewa mazingira wanayo ingia ili wajione kuwa sehemu ya timu. Na wapa maelekezo ya wazi kuhusu majukumu yao, kanuni za kazi na matarajio yangu kwa uwazi, nikiwa makini nisiwazidishe taarifa kwa wakati mmoja. Pia, mimi huhakikisha kuna mfanya kazi mzoefu, anaye wasaidia katika siku za mwanzo ili waweze kuuliza maswali kwa uhuru. Na wajulisha kwa wenzao kuonyesha sehemu muhimu za kazi na kuwahusisha mapema katika shuguli za timu. Zaidi ya yote mimi huwasikiliza kwa ukaribu nawauliza wanajisikia aje, changamoto wanazo kutana nazo na kuwaonyesha kwa vitendo kuwa mchango wao ni wadhamani. Kwa kufanya hivyo nawajengea wafanya kazi wapia imani, motisha na aria kufanya kazi kwa bidii tango mwanzo.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa ajili ya kazi na kujifunza Naitumia kuandika nyaraka kutafuta kutafiti tarifa mtandaoni kuandaa ripoti na kuwasiliana kupitia barua pepe na majukua mengine ya kidigitali kompyuta hunisaidia kufanya kazi kwa haraka kwausahihi na kwaufanisi zaidi kuliko njia za kawaida Pia mimi huitumia kwa kujifunza na kuboresha kama kusoma makala kuangalia mafunzo ya mtandaoni na kukuza ujuzi wangu kitaaluma Wakati mwingine mimi huitumia kwa burudani kama kusikiliza mziki au kutazama video. Lakini matumizi yangu makuu ni kazi, elimu na kuongeza tija katika shuguli za kila siku.

Napenda mkate wangono zaidi kwa sababu ni wenyelishe na kunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Pia napenda mkate ambao sii mtamu sana, unaotengenezwa kwa njia rahisi na safi. Latha yake asili inanifurahisha. Hasa, inapo kula pamoja na chai au mayai asubuhi.

Ndiyo, mimi napenda chakula kitamu, huwa nafurahia chakula chenye ladha nzuri, kilichopikwa vizuri na kinachovutia hata kwa macho Chakula kitamu huwa kinafanya nijisikie kama ni najisikia vizuri na kunipa hamasa. Hasa ninapokula pamoja na familia au marafiki. Napenda chakula chenye viungo vya wastani ili ladha ibaki asilia na ifurahishe zaidi.

Unashiriki vipi katika jamii yako? Ninashiriki katika jamii yangu kwa kujihusisha na shuguli mbalimbani zinazo lenga maendeleo na mshikamano. Nashiriki katika mikutano ya kijamii na kuchangia mawazo yangu pale yanapo hitajika. Pia hua najitolea kusaidia pale panapo kuwa na mahitaji kama kushiriki katika shuguli za usafi kusaidia wahitaji au kushiriki miradi ya maendeleo ya kijamii. Zaidi ya hayo ninajitahidi kuwa mfano mzuri kwa kuishi kwa amani au kushirikiana vyema na watu wanao nizunguka. Huwa naheshimu wengine kufuata shiria za jamii na kuchangia katika kudumisha maadili mema. Jambo hilo linanisaidia kuimarisha mshikamano na maendeleo ya kijamii kwa ujumla.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira wa mguu ni Manchester United. Nimeipenda kwa muda mrefu kwa sababu ya historia yake kubwa, mafanikio yake na wachezaji mahiri waliowahi kuichezea. Huwa nafurahia mtindo wao wa kucheza na mapambano ya uwanjani. Hasa wanapokuwa katika mechi kuu. Licha ya changamato wanazozipitia mara nyingine, huendelea kuwaunga kwa sababu inanifundisha uvumilivu, uaminifu na mapenzi ya kweli kwa timu ninayoipenda.

Je, unapenda kuangalia nyota? Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Kwa nafurahia kutazama anga usiku kwa sababu kunipa utulivu na kunifanya natafakari kuhusu ukubwa wa ulimwengu. Kuangalia nyota, unisaidia kupumzika, kuondoa mawazo na wakati mwingine kuna nipa msukumo na mawazo mapia. Hivyo ninaweza kuendelea nikiwa na mautisha.

Unawekaje malengo ya kila mwezi kazini. Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kupanga kazi yangu mapema na kujitathmini kwa uhalisia. Huanzia kwa kuangalia malengo makuu ya kazi au taasisi. Kisha na yagawanya katika malengo madogo madogo yanayoweza kufikiwa ndani ya mwezi. Kuwa nahakikisha malengo yangu ni wazi, yanapimika na yanaendana na muda uliopo ili niweze kuyatekeleza kwa ufanisi.

Je, umewai kufanya yoga? Ndio, nimewai kufanya yoga. Mimi hupenda kufanya mazoezi hayo kwa sababu huwa yananisaidia kupumzika, kuthibiti msongo wa mawazo na kuboresha mkao na nguvu za kimwili. Wakati ninafanya yoga, huwa na hisi utulivu na nidhamu ya ndani. Mara nyingi, unisaidia kuwa makini zaidi, kazini na katika shuguli zangu za kila siku.

Unasafisha vifaa vyako mara ngapi? Nasafisha vifaa vyangu mara kwa mara ili kuhakikisha vinabaki safi na vinafanya kazi ipasavyo. Kwa kawaida, huwa nafanya usafi wa haraka kila siku, kama kupunguza vumbi kuandaa eneo la kazi. Kwa usafisaji wa kina, kama kufuta vifaa au kuangalia utendaji wao, huwa nafanya mara kwa mara, mara moja kwa wiki au kila mara ninapohisi kuna haja. Hii husaidia kuzuia hitilafu, kuongeza muda wa matumizi ya vifaa na pia kunipa mazingira safi na enye utulivu wa kufanya kazi.

Programu gani ya simu hutumia kila siku? Kila siku ninatumia Whatsapp sana. Huwa naitumia kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu kazini kwa haraka na kwa urahisi. Pia huwa natumia kushiriki taarifa muhimu, kupokea ujumbe wa kikundi na kushirikiana kwenye miradi ya kazi au shughuli za kijamii. Whatsapp ni muhimu kwangu kwa sababu hunisaidia kubaki na mawasiliano ya karibu na watu maishani mwangu kila siku.

Unafanya marafiki wapia vipi? Ninafanya marafiki wapya kwa kuwa mkarimu na mwenye mawasiliano mazuri. Huwa naanzia kwa kujitambulisha kwa heshima na kuonyesha nia ya kweli ya kumfahamu mtu mgeni. Huwa nawasikiliza kwa umakini na uliza maswali ya kawaida na kujitahidi kuelewana nao bila kuwa hukumu. Pia huwa nashiriki katika shuguli zao za pamoja kama kazi, michezo au shuguli za kijamii kwa sababu hunipa nafasi ya kukutana na watu wapia kwa urahisi. Kwa kuwa mimi ni mkweli, mwenye heshima na msaada, huwanajenga uaminifu pole, pole, pole. Jambo hilo, hunisaidia kuwa na urafiki, wakukua na kudumu.

Unafanya nini kushirikiana na timu? Kushikiliana na timu, imi huakikisha kwamba, ninawasikiliza wenzangu kwa makini, naelewa mawazo ya waziwazi na kushirikisha mawazo yangu kwa uwazi. Huwa na shirikiana kwa kugawa majukumu kwa usawa, kusaidia pale mtu wanapo idaji msaada na kushirikiana katika kufikia malengo ya pamoja. Pia, inahakikisha kwamba na shirikiana kwanjia ya heshima na wakati unaofa. Nikiweka masilahi ya timu mbele bila kusahao mchango wapungu binafsi, wanasaidia timu kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kuimarisha mshikamano na kufanikisha malengo yetu kwa pamoja.

Zana gani za DGT unatumia kila siku Kila siku mimi hutumia zana mbalimbali za DGT ambazo huniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi na kuwasiliana kwa urahisi huwa natumia kompyuta, simu ya mkononi, zenye programu kama Whatsapp ya wa mawasiliano barua pepe kwa shughuli za kazi na Google Drive au Dropbox Napo hitaji kuhifadhi na kushiriki nyakara Hata hivyo, huwa natumia kalenda ya dijiti kupanga ratiba, pamoja na programu za kuchukua kumbukumbu ili kupanga kazi ili kuhakikisha sina cha kukosa. Zana hizi za digitali huniwezesha kubaki na mpangilio kuongeza tija na kufanikisha kazi zangu za kila siku kwa urahisi.

Unapenda kutembea wapi? Ninapenda kutembea wapi? Mimi hupenda kutembea sehemu zenye utulivu na mazingira ya asili. Mimi hufurahia kutembea bustanini, kando ya barabara tulivu, au kwenye maeneo yenye miti na hewa safi. Kutembea katika maeneo kama haya, hunipa nafasi ya kupumzika, kutafakari na kujipa nguvu mpya baada ya shughuli za kila siku.

Unakaa hadi saa ngapi usiku? Kwa kawaida, mimi hukaa hadi saa nne au saa tano usiku kulingana na ratiba yangu ya siku. Huwa nina kazi nyingi au majukumu muhimu wakati mwingine hukaa hadi nachelewa zaidi. Hata hivyo, mimi hujitahidi kupata muda wa kutosha ili niweze kupumzika na kupata nguvu na umakini siku inayofuata.

Unasherehekea mafanikio ya timu vipi? Ninapo sherehekea mafanikio ya timu yangu huwa ninafurahia kwa sherehe na marafiki na familia. Mara nyingine sisi huchinja mbuzi au kuandaa chakula maalumu kwa washiriki. Hii hutoa nafasi ya kusherehekea kwa pamoja, kushiriki furaha na kuthamini kazi ngumu na juhudi zilizofanikisha mafanikio hayo. Sherehe kama hizi, hunifanya nijisikie nimeunganishwa na wengine na kuongeza mshikamano wakijamii pamoja na furaha ya kibinafsi.

Unashugulikia uthaifu wako vipi kazini. Unashugulikia uthaifu wangu kazini kwa kujitambua kwanza na kukubali maeneo inaitajikuboresha. Hwa najiwekia malengo ya kujifunza, kwamba ushauli au mrejesho kutoka kwa wezangu na wasimamizi. Pia huwa najitahidi kujifunza kupitia mafunzo au uzoefu kwa vitendo. Huwa na panga kazi zangu kwa busara ili kupunguza adhari za uthaifu wangu. Pia naomba msaada pale inapo hitajika na kutumia nguvu zangu kikamilifu. Kwa kufanya hivyo huwa nabadilisha utheifu wangu kwa fursa ya kujifunza na kuboresha utendaji wangu kazini.

Ungependa kujifunza nini kipya? Ningependa kujifunza ujuzi mpya wakitekonolojia hasa unaoakuhusiana na programu na dhana za dijiti zinazoongeza tija kazini. Pia, ningependa kujifunza mbinu za usimamizi wa muda na ufanisi wa kazi. Pamoja na ujuzi wa kifedha na uekezaji ili uweze kupanga maisha yangu vizuri zaidi. Zaidi ya hayo, ningependa kujifunza lugha mpya au ujuzi wa masiliano ili niweze kuunganisha na watu wengi zaidi. Na kufanikisha kazi zangu na mahusiano yangu ya kila siku. Kujifunza mambo haya mapia, kunanipa changamoto, motisha na nafasi ya kukua kitaalamu na kibinafsi.

Unahimizaji ushirikiano katika timu. Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuongoza kwa mfano kuunda mazingira ya heshima na ushirikiano. Kushirikiana kwa uwazi, kusikiliza maoni ya kila mshiriki na kushirikisha taarifa muhimu ili mtu ajihisi ana dhamani. Pia huwa na waunga mkono wenzangu pale wanapo hitaji msaada na wahimiza kushiriki mawazo yao na kuonesha shukrani pale wanapo fanikisha jambo Kwa kufanya hivyo, ninalenga hali, ninajenga hali ya kuaminiana, mshikamano na ari ya pamoja Jambo linalo saidia timu kufanya kazi kwa ufanisi na kufanikisha malengo kwa pamoja.

Uzoefu gani wakazi umekufundisha zaidi? Uzoefu wangu wakazi umenifundisha dhamani kubwa ya nidhamu, wajibikaji na kushirikiana na wengine ubinafsi. Kwa ufanisi, nimejifunza jinsi ya kupanga muda vizuri, kushugulikia changamoto bila kuokopa na kutafuta suluhisho badale ya kulalamika. Nimejifunza umuhimu wa kusikiliza wenzangu kuthamini mawazo yao na kushirikiana ili kufanikisha malengo ya pamoja. Uzoevu huu umendifundisha pia kuwa mvumilivu kujifunza kutokana na makosa na kuandalea kuporesha ujuzi wangu kila siku ile ili niwe mfanya kazi bora na mshiriki wakweli katika timu yoyote.

Je unatuo sadaka au michango? Ndiyo, mimi hutoa sadaka na michango mara kwa mara panapohitajika. Huwa nafanya hivi kusaidia jamii, marafiki au shughuli zingine zinazolenga maendeleo na msaada kwa wengine. Napenda kutoa michango kwa ajili ya madhumuni ya kiroho au misaada ya dharura. Kwa sababu hunifanya nijisikie kuwa na msaada na kushirikiana katika kuleta tofauti chanya kwa maisha ya wengine.

Unajenga mahusiano vipi na wafanyikazi wengine? Unajenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa kuwa mkweli, mwenye heshma na mkarimu katika mawasiliano yangu. Huanza kwa kuwasikiliza kwa makini, kuelewa mawazo yao na kushirikiana nao bila kuyakandamiza maoni yao. Pia hua nahikisha kushirikiana katika kazi za timu, kusaidia pale wanapo hitaji msaada na kushirehekea mafanikio pamoja. Kwa na jitahidi kuunda mazingira ya kuminiana na mshikamano wa kuonyesha shukrani, kushirikiana kwa wazi na kuepuka chuki au umilivo mdogo. Jia hii hunisaidia kufanikisha mahusiano ya kitaluma ambayo ni ya thabiti, yenye heshima, na yenye ufanisi.

Ninapenda kununuwa vitu wapi. Ninapenda kununuwa vitu katika maduka makubwa yanayo toa chaguzi nyingi au pia kwenye soko la jamii pale linapo itajibidhaa za kila siku. Huwa nafurahia kununuwa sehemu ambapo, ninaweza kupata bidhaa bora kwa bei nafu na bei nzuri na kwa urahisi. Mara nyingine, napenda pia kununuwa mtandaoni kwa ajili ya vitu maalumu au bidhaa ambazo si rahisi kupata karibu nami. Kwa sababu, kunisaidia kuokoa muda wa kufanya mchakato wa ununuzi kuwa rahisi na waharaka.